Likizo yangu ya ndoto ningependa kuenda mji wa Santorini, ulioko nchini, ugriki na niufukweni. Na kile ambacho ningependa kufanya huko ni kufurahia mandhari ya bahari, kusafiri kwenye meli au boti. Na ninaitaji kupumzika tu kwenye ufuo wa bahari na kufurahia miyale ya jua na kufurahia kuwa kwenye bahari.

Ndio ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia ni mfumo au mazoea ya jamii ila bali kuna wakati mwingine ambapo teknolojia pia sio lazima na kwa hivyo mimi ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia hata sio siku moja pekee yake bali siku kadhaa hadi ikiwemo siku saba wiki moja hivi ninaweza.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ngombe na pia ninapenda nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi sana sana kwa kuchoma na nyama ya ngombe sana sana kwa kupika, kukaanga.

Nywele yangu nikinyoa mwaka ukianza. Ninaiwacha hadi mwezi moja mbili hivi. Kwa kuwa ninafaa kuwa mtiifu na kanuni za kazi. Na kanuni za kazi zinasema kuwa usiwache nywele iwe kubwa sana. Ukafanane vibaya, ufanane kama mtu ambaye. Hana mbele wala nyuma. Kwa hivyo, ninaweka nywele yangu iwe safi na iwe fupi kulingana na maagizo ya. Mahali ninapofanyia kazi.

Kinywaji, ninacho kipenda kunywa asubuhi, napenda kunywa chai, asubuhi ninapotoka kwa kuwa ni chakula na ninafaa kushiba kabla nifike kazini na kinywaji kingine na ambacho napenda kutumia pia ni maji, kwa kuwa maji ni uhai na maji ni muhimu sana kwa mwili wa mwanadamu.

Kuwakaribisha wafanyikazi wapya, ni njia moja ya kuwafuraisha, pia na mimi hutumia mtindo huu kuwakaribisha. Ninawambia wajihisi nyumbani, wasiogope kuulizia kitu chochote, na wawe tu watulivu kazini na kuwahimiza na kuwaambia kuwa tumefuraia kujumuika nao na tunaufurahia uwepo wao kwenye kazi yetu na tunatumai kuwa tutafanya kazi nao. Vizuri na vyema kwa umakinifu, umarufu na ubora.

Somo la sayansi ambalo nalipenda sana ni fizikia na fizikia ndiyo mtindo wa maisha. Fizikia inaeleza karibu kila kitu kinachofanyika kwenye maisha yetu ya binadamu. Na ukijifunza fizikia utaelewa mambo mengi kwenye dunia kwa nini yanatendeka na yanatendeka kivipi. Kwa hivo, ninalipenda somo la fizikia.

Naam, ninapenda kusikiliza radio, kwa kuwa radio ni chombo au kifaa cha mawasiliano. Na wakati mwingine habari zangu ninazipata kwenye radio. Na wakati mwingine ninapenda kusikiza programu kadha wa kadha kwenye stesheni tofauti tofauti za radio. Na radio, wakati mwingine pia huwa inacheza wimbo za burudani. Na ninapenda kupata burudani yangu kupitia kwenye radio wakati mwingine. Kwa hivyo, ninapenda kusikiliza radio.